Ninaenda maktabani mara chache kwa wiki kwa kawaida mara moja au mbili kulingana na mahitaji yangu. Mara nyingi huwa naenda maktabani kwa kusoma vitabu vya kazi, kusoma hadithi au kutafuta taarifa fulani. Kuenda maktabani hunisaidia kupata maarifa mapya, kupata utulivu na kupata vyanzo vya kuaminika vya kujifunza. Pia nafasi nzuri ya kuzingatia masomo bila usumbufu.